Wakati mwingine wikendi ninajipata nafanya kazi wikendi lakini kama sifanyi ninatumia muda wangu kufanya usafi kama kufua na kuosha nyumba sana sana jumamosi. Halafu masaa ya jioni pia nafika kanisani ili kujiandaa kwa sababu ya ibada ya jumapili kwa sababu mimi ni mwanakwaya kanisani kwetu. Halafu jumapili nayo asubuhi, nitaamkia kanisani, halafu sasa tukitoka kanisani baadaye, nitaenda mahali, tukiwa na marafiki hivi, mahali ambapo tunaeza kunywa kahawa, na tuitishe chakula, tukizungumza, tu na kujifurahisha.

Hapana, mimi sivai miwani, macho yangu yako na afya kabisa. Miwani tu ninayoweza kuivaa wakati mwingine ni labda ile ya kuogelea ama miwani ya kunizuia kuchomeka na jua wakati kuna jua kali. Lakini mimi sana sana hua sivai miwani.

Asali naipenda na mimi huila sana. Mimi ni mtu ambaye navutiwa sana na vitu vitamu vitamu. Kwa sababu hiyo basi asali ni kitu ambacho nakipenda kukila. Ata si kwa sababu ni kitamu pia kwa sababu ya mambo mengine ama faida zingine ambazo uneza pata kutoka kwa asali. Iwe ni kiafya pia kulainisha ngozi na mambo kama hayo. Kwa hivyo asali ni kitu ambacho napenda sana.

Mimi napiga kura, nimefikisha miaka kumi na nane, niko na kitambulisho, na pia niko na cheti changu cha kupigia kura. Kwa hivyo, wakati kuna uchaguzi hapa nchini, uwe ni uchaguzi mkuu, ama uchaguzi mdogo tu wa eneo bunge langu, mimi hupiga kura.